Tabia ya kuwa na upendo na tabia ya kuelewa. Mimi napenda watu ambao wanaelewa wengine. Watu ambao hawarukilii maneno ovyo ovyo hao ndiyo watu ambayo mimi napenda. Sipendi watu wakurukia maneno, mtu ukirukia maneno, ndipo kunakua na mgogoro na mngengano.

Baada ya siku mrefu, huwa naenda nyumbani, nikishafika nyumbani, naoga, nasikia vizuri, baada ya kuoga kwa maji moto, napika vizuri, chakula cha jioni, nakila, kisha nashiba, halafu, naingia kitandani, nalala. Kila siku hivo ndivo, nafanya bada ya siku ndefu sana.

Napenda mta wangu sana. Kwa maana hata ukiangalia mtaa yangu ni mtaa ambayo inakuza biashara sana. Maana watu ni wengi, mambo ni nyingi ya kufanya. Ndio mana biashara inanawili, maana watu ni wengi sana na wana nunua. Wana biashara huku mtaa wangu wamenawili na kuendelea sana.

Mahali pa ibada, huwa naenda mara mbili kwa wiki, kila Jumapili na kila Jumamosi, ndio huwa naenda kuabudu na kumuheshimu Mungu. Ikifika Jumapili naamka asubuhi najitayarisha, naenda kanisani, ahh pia Jumamosi huwa naenda kwa mazoezi na kuimba.

Wakati wa kuandaa ripoti zangu kazini, huwa navieka kwa orodha ambayo inafaa inaenda kulingana na ripoti ambayo inahitajika zaidi. Kama kuna ripoti ambayo inahitajika zaidi naiweka juu kufuatia lile nyingine na nyingine na nyingine na nyingine na kwa wakati ambao unaofaa kupeana yu ripoti. Na uweka kulingana na wakati na dharura.